Mimi mfumo ninaopendelea sana wa simu ni mfumo wa Oppo. Nimekuwa ninatumia mfumo huu wa simu tangia nilipo anza kunua simu. Na nimekuwa nikiupenda sana kwa sababu una kamera nzuri, ninaweza piga picha safi. Na pia mfumo huu unaweza ukanipatia aina tofauti za simu. Ninaupenda sana mfumo huu, pia naupenda mfumo wa Samsung kwa sababu pia unaweza ukapiga picha safi. Na pia ni mfumo ambao simu zake zinadumu kwa mda.

Mimi hutumia simu yangu kwa njia tofauti, kitu cha kwanza hua ninatumia kuongea na marafiki, kujenga usiano wakaribu na marafiki, kufanya mikutano na marafiki. Na pia hua ninatumia simu yangu kufanya biyashara, ninafanya biyashara kutumia programu katha wakatha za simu kama Facebook, TikTok, Whatsapp, Twitter, na tumia programu hizo kufanya biyashara.

Mtandao ni mimi hutazama video kwenye YouTube, ninatumia sana YouTube kutazama video, na pia ninaweza nikatumia TikTok kutazama video fupi, mi programu hizi huwa zina nisaidia sana wakati ambapo nataka kutazama sinema au nataka kutazama programu fupi katika mtandao.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni hekima ya kuheshimu kila mmoja. Kuheshimu mambo ambayo kila mmoja anaona yakiwa ni ya kimsingi kwake. Hiyo inanisaidia sana kuishi na watu wa aina tofauti bila kupita mipaka yao na pia kujenga mahusiano ambayo badaye yanakuwa ni mahusiano ya manufaa. Kwa hivyo ninapoishi na kila moja, ninaishi nikiwa ninaheshimu mipaka zao, ninaheshimu mambo ambayo wanayaheshimu, na hivyo ninaweza nikaishi na watu wa aina tofauti.

Mziki ambao ninaupenda sana ni mziki ambao unamtukuza mungu. Sana sana mimi upenda mziki wa klasiko ambao ni mziki wa kumtukuza mungu. Mziki huu niliupenda tangu nilipokuwa mtoto na umenifundisha mambo mengi, umenisaidia kuelewa mambo mengi pia. Na kwa hiyo na uona ukiwa ni mziki ambao ukona elimu za kipeke na ndiyo mana na upenda zaidi.

Mwezi ninaopenda zaidi ni mwezi wa disemba. Kwa maana mwezi wa disemba ninaweza nikafanya mambo mengi, ninaweza nikasafiri kuenda nyumbani, ninaweza pia kuwa na nafasi ya kukaa na marafiki na familia yangu, ninaweza pia kuwa na nafasi ya kutembea na kufanya mambo mengi. Kwa hivyo mwezi ninaofurahia sana ni mwezi wa disemba.